Kifaa cha teknolojia ambacho ningeweza kuhishi pasipo kwa sasa ni simi ya mkononi Kwa kweli simi ya kisasa siyo tu kifacha mawasiliano bali pia ni chanzo cha habari njia kufanya kazi kufanya biashara kupata uduma mbalimbali na hata kutembelea mazingira kwa kutumia ramani.

Natumia kati ya masaa matatu hadi manne mtandaoni kila siku Hasa kwa ajili ya kazi mawasiliano na kujifunza mambo mapya Pia hutumia muda wa ziada kutembelea mtandao ya kijamii na kutazama video zenye burudani Lakini ninajaribu kudhibiti muda huo ili usizidi kiasi.

Ndiyo, nimewai kushiriki na shindano kadhaa, saa wakati wa shule, na pia badai katika maisha ya ujana, kwa mfano nilishiriki mashindano ya ushairi na mazungumzo ya kiswaili shuleni, ambapo nilijifunza kwasilisha mawazo kujasiri na kushugulikia wasiwasi wa kuambele ya watu.

Apana siishi mahali nilipozaliwa Nilizaliwa katika mji mdogo lakini kwa sasa ninaishi katika mji mkubwa kwa ajili ya masomo na baadae kazi Uhamisho huu umenipa fursa ya kuona maeneo mapya wa kutana na watu wenye asili mbali mbali na kujifunza kutokana na mazingira tu.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia kadhaa hasa kwa kuhusika katika shuguli za kijamii na kujitolea kwa mfano mara nyingi nashiriki katika usafi wa mazingira kama vile kufagia barabara za mtaani au kushiriki katika upandaji miti Pia ninasaidia katika shuguli za kiwalimu au mafunzo wa msingi kwa watoto na vijana katika kituo cha jamii.

Kwa kawaida mimi hulala kati ya masaa sita hadi saba siku Najaribu kudumisha ratiba ya kulala na kuamka kwa karibu wakati mmoja kila siku Hata siku za wikendi ili mwili wangu uwe na msimamo mzuri kwa usingizi Ninaamini usingizi wa kutosha ni muhimu kwa afya na akili ya mwili.

Kusubiri kwenye foleni kwa kweli sio jambo rahisi kila mara. Asa ikiwa kuna msongamano kubwa au na kuenda na haraka. Mara nyingi najisikia kuchoka na kuposea uhumiliu. Lakini nimejifunza kubadilisha mtazamo wangu ili kutumia wakatu uwo kwa manufahau.

Ndiyo, ninapenda kusoma maoni mitandaoni, lakini kwa kiasi na kwa makini, mara nyingi, maoni ya watu mitandaoni ya naweza kua chanzo muhimu chamawazo, ushauri na hata mtazamo mbalimbali kuhusu mambo mbalimbali, kama siasa, teknolojia, afya, au hata burudani.

Ndiya napenda sana kutembea kwa miguu Kwa kweli kutembea ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili bila gharama yoyote inasaidia kupumua hewa safi kupunguza mawazo na kufikiria mambo kwa uwazi Mara nyingi utumia fursa ya kutembea hasa wakati wa mchana kwenye mapumziko ya kazi au jioni baada ya kurudi nyumbani.

Ninapo fanya kazi ya ushirikiano na wengine, ninazingatia mambo kadha ya muhimu ili kuhakikisha tunafanya kazi kwa ufanisi na kwa amani Kwanza ninajitahidi kusikiliza kwa makini maoni ya wenzangu na kuzingatia mawazo yao Kabla ya kutoa mchango wangu, pia ninapenda kugawa majukumu kulingana na uwezo na uzoefu wa kila mtu ili kila mtu ajiskie anachangia.

Napenda hali ya hewa ya jua yenye upepo mwadilifu Hasa wakati wa mchana hali kama hiyo inafaa kutembea nje kufanya mazoezi au hata kukaa chini ya mti na kusoma kitabu Pia hali ya hewa ya mvua nyepesi inanivutia Hasa usiku unaposikia toni la mvua likinyesha.